Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza nikiamka karibu saa kumi na mbili na nusu asubuhi. Kwanza nakuwa nikiandaa mwili na hakili, kisha natengeneza kiamshakinywa kidogo, mara nyingi ni juisi hau kahawa na mkate hau matunda. Kabla ya kuondoka kazini hau shule, napanga vitu vyangu, kuvaa vizuri na kuhakikisha nimekamata simu, pochi na mahitaji mengine muhimu. Asubui zangu hunifanya nijisikie tayari, mtulivu na nishati imekamilika kuanzia siku kwa ufanisi.